Kinachofanya niwe na furaha sana ni wakati ambapo napokea mapenzi ya thati kutoka kwa mpenzi wangu na pia kwa familia yangu. Lingine ni wakati nina chakula ya kutosha katika nyumba yangu na pia ninapopata usingizi na kufanya mazoezi.

Ninapenda kusoma vitabu vya fasihi. Hasa vile vitabu vya fasihi andishi ambavyo vimeandikwa na walimu bora katika nchi hii ya Kenya. Kwani huwa inaelimisha kuhusu matukio mbalimbali yanayotokea.

La hasha sivai miwani sababu sina matatizo ya kutazama au matatizo ya macho. Macho yangu yako salama kwa hivyo sihitaji kufaa miwani. Iwapo ninaweza pata matatizo haya basi naweza kuivaa kupitia mwelekeo wa daktari.

Huwa ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku kwani huwa inahifadhi chaji kwa kiwango cha juu sana. Kwa hivyo nikichaji kwa siku moja inaweza kunipeleka siku mbili bila matatizo yeyote.

Naam nimewahi kujiunga na wanascouti katika kunadhifisha mazingira yao Basi ilitulazimu kuenda katika sehemu mbali mbali huku tukifanya usafi na kuhakikisha kuwa mazingira wanamoishi binadamu ni masafi mno. Kwa hivo nimejiunga katika kazi ya kujitolea.

Ninapenda kulala mapema. Sipendi kuamka na jua kwa sababu mimi si mtu wakuamka mapema au kuamka asubuhi. Bali ni mtu wakulala na kupata pumziko mapema sababu ya kazi yangu ya kila siku.

Naam nimewahi kununua tikiti za tukio. Tikiti hizi mara nyingi huwa zinauzwa katika mitandao. Kwa hivyo inarahisisha kazi na pia inafanya ukuwe na uaminifu zaidi. Kwa hivyo nimewahi kununua tikiti hizi.

Katika kazi yangu ya uwalimu, study ambazo ni muhimu mara nyingi huwa ni study ya maandalizi. Kwani mwalimu lazima ajiandae ili aweze kuafikiana na malengo yake ya siku. Na pia upangaji ni mojawapo wa study muhimu.

Leo niliamka saa moja asubuhi. Kitu ambacho nilikifanya nilipoamka nikupiga dua zangu kwa mwenyezi mungu au kwa rabuka. Baada ya hapo, nikafanya mazoezi. Kisha nikaingia kwenye mtandao kuangalia habari ambazo zimechipuka leo.

Rangi ninayoipenda ni rangi nyeupe. Kila ninapoiona rangi hii, huwa inanikumbusha amani. Kitu ambacho ni namiliki ya na ambacho kina rangi hii kwenye nyumba yangu ni viti. Viti vyangu ni vya rangi nye upe na huwa ni nahisi furaha ni napoziona.